Ndio, mimi hutoa sadaka au michango kadri ya ninavyoweza, mimi hufanya hivyo ili kuwasaidia wale wanaohitaji msaada. Inaweza kuwa chakula, ni nguo au msaada wa kifedha naamini ukitoa ni njia ya kurudisha mema kwa jamii. Hata hivyo, ninaweza kubadilisha maisha ya mtu na hiyo hunipa furaha na amani moyoni.